Ndio, napenda kuangalia nyota. Kuna kitu kinachonituliza sana ninapoinua macho yangu usiku na kutazama anga iliyojaa nyota. Wakati huo, mawazo mengi hupungua na najisikia kama niko mbali na pilkapilka za maisha ya kila siku. Ni muda unaonipa utulivu wa moyo na nafasi ya kufikiri kwa kina. Napenda kuangalia nyota kwa sababu hunifanya nihisi unyenyekevu. Naona jinsi ulimwengu ulivyo mkubwa na jinsi mimi nilivyo sehemu ndogo tu ndani yake. Hii hunisaidia kutofikiria sana matatizo madogo kwa sababu ninatambua kuwa maisha yana upana na maana kubwa zaidi. Pia kuangalia nyota hunikumbusha ndoto zangu. Wakati mwingine na kaa kimya, nikiangalia angani, nikijuliza maisha yataelekea wapi na malengo gani ninataka kufikia. Ni kama muda wa kuzungumza na nafsi yangu bila kelele au usumbufu.

Ndiyo, nagawanya taka zangu, kadri inavyowezekana. Nilianza kufanya hivi kwa sababu niligundua kuwa ni njia rahisi ya kulinda mazingira na kuweka sehemu ninayoishi iwe safi. Ninapotenganisha taka najisikia kama na changia jambo jema, hata kama ni dogo. Kwa kawaida, natenganisha taka za chakula na taka nyingine. Mabaki ya chakula huwekwa pembeni kwa sababu ni rahisi kuyatupa na kuyatumia kwa njia nyingine bila kuchanganyika na plastiki au karatasi. Plastiki kama chupa na mifuko ninaziweka sehemu tofauti Kwa sababu najua zinaweza kukusanyu na kutumika tena badala ya kuchafua mazingira Pia ninapenda kutenganisha karatasi na chupa za vinywaaji Hii hunisadia kuwa na mpangilio mzuri nyumbani na kufanya usafi uwe rahisi zaidi Ingawa wakati mwingine inaweza kuonekana kama kazi ya ziada Nimezoea na sasa imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni disemba. Ninapenda disemba kwa sababu huwa na hali ya furaha na mapumziko. Watu wengi huwa na muda kupumzika, kusafiri, au kukutana na familia na marafiki. Na hilo uhnifanya nijisikie vizuri sana. Disemba pia hunikumbusha mwisho wa mwaka. Muda wa kujitafakari, napenda kukaa chini na kuangalia mambo niliyofanya mwaka mzima. Yaliyofanikiwa na yale niliyopata changamoto. Huu ni mwezi unaonipa nafasi ya kujipanga upya na kueka malengo mapya kwa mwaka unaofuata. Hali ya hewa ya disemba hunifanya nijisikie uhuru. Kuna joto la wastani na wakati mwingine mvua kidogo. Jamb linalofanya mazingira yawe mazuri na kupumzika au kusafiri. Pia, kuna sherehe na mkusanyiko mwingi ambayo huongeza furaha ya mwezi huu.

Ndiyo, nimewai kuona bahari. Mara ya kwaza niliyoiona ilikuwa tukio ambalo siwezi kulisahau kwa urahisi. Niliposimama ufukweni na kutazama majimengi ya nayoenea mbali, nilihisi mshangao na furaha kwa wakati mmoja. Sauti ya mawimbi na harufu ya hewa ya chumvi ilinifanya nijisikie huru na mtulivu sana. Nilichopenda zaidi ni kuhusu bahari ni utulivu wake. Ingawa mawimbi yanapiga kwa nguvu wakati mwingine, bado bahari hunipa hisia ya amani. Kukaa pale, kuangalia maji na kusikiliza sauti zake, kulinisaidia kusahau mawazo mengi na msongo wa kawaida wa maisha. Kuona bahari kulinifanya nifikirie kwa kina kuhusu maisha, nilihisi kama tatizo yangu ni madogo kulinganisha na ukubwa wa bahari. Hilo lilinipa nguvu ya moyo na mtazamo mpya kushughulikia changamoto.

Mji ambao ningependa sana kutembea duniani ni Tokyo, Japan. Nimevutiwa na mji huu kwa muda mrefu kwa sababu unaunganisha maisha ya kisasa na tamaduni za zamani kwa njia ya kipekee. Unakuta majengo marefu, teknolojia ya hali ya juu na maisha ya kasi. Lakini bado kuna mahekalu ya zamani, bustani tulivu na watu wanaoheishimu sana mila zao. Ningependa kutembea Tokyo ili kuona jinsi watu wanavyoishi kwa mpangilio na nidhamu. Nimesikia kuwa mji huu ni safi sana. Usafiri wake uko vizuri na kila kitu kinafanyika kwa wakati Hii lina nivutia kwa sababu mbu napenda eneo yenye utaratibu na heshima Ningependa kupanda treni zao kutembea mitani na kuona maisha ya kila siku ya watu wa kawaida Pia ningependa kuonja chakula cha huko Chakula cha kijapani kinaonekana kuwa chepesi lakini chenye ladha nzuri sana Ningependa kujaribu chakula cha kienyeji kuangalia jinsi kinavyo andaliwa na kuelewa maana yake katika utamaduni wao Hili lingeongeza uzoefu wangu na kunifanya nijisikie karibu zaidi na mji huo. Zaidi yahayote ningependa kutembea Tokyo ili kujifunza na kufungua akili yangu. Kuona namna watu wa tamaduni tofauti wanavyoishi, hunisaidia kufikiria maisha kwa upana zaidi. Nadhani safari hiyo ingenibadilisha kwa njia nzuri, kunipa kumbukumbu za kudumu na kuniacha nikiwa na hadithi nyingi za kusimulia.

Napiga picha mara chache lakini kwa makusudi. Si mtu wa kupiga picha kila wakati au kila tukio lakini nikiona jambo linanigusa au kunivutia kweli napenda kulichukua picha ili kuhifadhi kama kumbukumbu. Mara nyingi napiga picha wakati wa safari, matembezi au nikiona mazingira mazuri kama jua linapozama, bahari au mtaa wenye mwanga mzuri. Ninapopiga picha huwa sifanyi kwa haraka napenda kwanza kuangalia vizuri kile kinacho taka kupiga picha. Namna mwanga ulivyo na hisia ninazotaka picha ionyeshe Hata kama ni picha ya kawaida tu kwa simu Napenda iwe na maana fulani kwangu picha kwangu si tu kuonyesha wengine Bali ni njia ya kumbukumbu na kuweka hisia za wakati ule picha napenda kupiga za watu kwa karibu nami katika nyakati za kawaida Sio lazima sherehe kubwa picha za kicheko cha gafla mazungumzo ya kawaida au muda wa utulivu huwa na dhamani kubwa zaidi. Kwangu, baadaye nikiziona hunirudisha moja kwa moja kwenye wakati ule na kunafanya nitabasamu.

Ndiyo, napenda mvua. Hasa mvua ya wastani hisio na upepo mkali. Ninapenda mvua kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na amani. Inapoanza kunyesha, napenda kusimama kidogo au kukaa karibu na dirisha nikisikiliza sauti ya matone ya mvua yanayogonga ardhi au paa. Sauti hiyo hunifanya akili itulie na mawazo yapungue taratibu. Mvua pia hunikumbusha muda wa kupumzika. Wakati wa mvua mambo mengi hupungua kazi. Watu hukaa ndani na mazingira yanakuwa tulivu zaidi. Hii hunipa nafasi ya kujitafakari, kufikiria mipango yangu, au hata kusoma na kupumzika bila haraka. Kuna hali ya pekee ya faraja ambayo mvua huleta, hasa ukiwa mahali salama na pakavu. Napenda jinsi mvua inavyobadilisha mazingira. Baada ya mvua, hewa huwa safi, ardhi hunukia vizuri na mimea uonekana ya kijani zaidi. Kuwa na mabadiliko haya hunifanya nijisikia vizuri, kama mwanzo mpya mdogo, baada ya ukavu au joto kali.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi za kufikiria na vitabu vya kujijenga. Aina hii ya vitabu hunivutia kwa sababu hunipeleka mbali na maisha ya kawaida na kunifanya nifikirie kwa upana zaidi. Nikisoma hadithi ya kufikiria nahisi kama ninaingia kwenye dunia nyingine kabisa. Yenye wahusika, matukio, na changamoto tofauti na ninazoziona kila siku. Vitabu vya hadithi hunipea burudani lakini pia hunifundisha mambo mengi kwa njia ya pole pole. Kupitia wahusika najifunza kuhusu ujasiri, maamuzi na matokeo ya chaguo tunazofanya maishani. Wakati mwingine, najikuta nikijilinganisha na mhusika fulani. Nikijiuliza nigefanya nini kama ningekua katika hali yake. Hiyo inasaidia kujielewa zaidi. Kupana vitabu vya kujijenga, ninavipenda kwa sababu hunipa motisha na muelekeo. Vinanisadia kujipanga, kuboresha tabia zangu na kufikiria malengo yangu kwa uwazi. Sipendi vitabu vya ina hii vilivyo vigumu sana au vinavyo lazimisha napendelea vile vinavyo ongea kwa lugha rahisi na kutoa mifano halisi ya maisha.

Juisi ya matunda ninawipenda zaidi ni juisi ya embe. Napenda sana juisi ya embe kwa sababu inalatha tamu ya asiri na hunifanya nijisikia vizuri maratuni naponza kuinywa. Embe linalatha laini na harufu nzuri ambayo hunikumbusha nyakati za joto na furaha. Asa wakati wa msimu wa matunda, ninapenda juisi ya embe pia kwa sababu hunipa nguvu. Nikinyo wa subuhi au mchano na hisi kama mwili wangu unamuka vipia. Ni juisi ambayo hainisumbui tumbo na hunifanya nijisikia mwepesi. Pia inapendeza sana ukinyo ikiwa baridi hasa wakatu wa juakali kwa sababu hunipoza haraka sababu nyingine ni naimipenda ni kwamba ni raisi kuanda Embe ikiwa limeiva vizuri, haliitaji sukari nyingi latha yake ya hasili inatosha kabisa Hilo unifanya nijisikia kama inakunywa kitu cha hasili na kizuri kwa mweli yangu Napenda jinsi ya embe kwa sababu nitamu inanipa nguvu na unifanya nijisikia furaha na utulivo Nikinywaji ambacho nikipata hua nakifraia pole pole bila haraka.

Wakati umeme unapokatika, kwanza kabisa ninatulia. Nimejifunza kwamba kukasirika hakubadilishi hali. Hivyo na jitahidi kukubali hali ilivyo na kutafuta namna ya kutumia muda huo vizuri. Huwa naangalia haraka kama kuna mwanga wa asili. Kama ni mchana, au nawasha mshuma, au tochi ikiwa ni usiku ili nijisikie salama. Baada ya hapo, napenda kutumia muda huo kufanya mambo ambayo hayahitaji umeme. Mara nyingi nasoma kitabu au ninaandika mawazo yangu kwenye daftari. Huu hua muda mzuri wa kua mbali na simu au kompyuta na kuipa akili mapumziko kidogo Wakati mwingine pia napenda kuzungumza na watu wakaribu Kwasabu bila televisheni au simu, mazungumzo hua ya karibu zaidi na yenye maana kama kukatika kwa umeme kunachukua mda mrefu, napenda kupanga upya ratiba yangu Nangalia ni kazi ipi zinaweza kusubiri na nizipi zinaweza kufanya bila umeme Hii unisaidia nisiwe na presha na kuandelea na siku yangu bila msongo mkubwa Kwa ujumla wakati umeme unapokatika, ninajaribu kuona kama nafasi ya kupumzika na kujirudisha badala ya kuona kama tatizo tu Hua ni muda wa utulivu mazungumzo na kujitafakari ambapo mara nyingi usogei haraka ukiwa na umeme.

Ndiyo, napenda chakula kitamu sana. Chakula chenye latha nzuri hunifanya nijisikie furaha na kuridhika. Hata siku ikiwa imekuwa ngumu, ninapokula chakula kitamu najisikia kama nimejitunza vizuri na kujipa zawadi ndogo baada ya kazi au shughuli za siku. Napenda chakula kitamu kwa sababu hunileta pamoja na hisia nzuri. Latha nzuri hunikumbusha nyakati za nyumbani, kula pamoja na familia, au kushiriki chakula na marafiki. Mara nyingi chakula kitamu huleta mazungumzo, vicheko na ukaribu jambo ambalo ni muhimu sana kwangu Chakula kitamu hunifanya nile pole pole na kufurah ia kila tonge Si tu kushiba Bali ni kufurahia latha harufu na muonekano wa chakula Ninapopata chakula kilichopikwa kwa uangalifu Nahisi juhudi za aliyepika na hilo hunifanya nikithamini zaidi.